Ninapenda kupaka rangi kwa sababu ina urejeshaji na uvutiwa wa macho. Rangi inaweza kubadilisha nafasi ya kawaida kuwa ya kuvutia na ya kupendeza. Inaweza kuleta hisia za furaha, utulivu, mwangaza au uzito kulingana na uchaguzi. Pia inauhakiki wakibinafsi. Kupaka rangi kunawezesha kuonyesha utambulisho wako na mtindo wako katika nafasi yako.

Siku ya kuzaliwa ni kumbu kumbu ya pekee. Asubuhi ninasikia pigo la moyo la furaha. Familia inanikumbusha na himaya. Umekua umzima. Keki ndogo yenye mishumaa inawaka. Nafurahia nyimbo. Nalifunga jicho na tafuta tamaa moyoni. Hekaya za kitoto zinanikumbusha uzuri uwa kuotesha. Dada zangu wanataka kunipapasa. Mama ananikumbatia. Kila siku ya kuzaliwa ni kuanza safari mpya. Nimepita mwaka, nimeongeza uzoefu, nimejengea matumaini. Ni sikukuu ndogo ya kujitambua na kupokea upendo.

Baada ya siku ndefu najipatia raha hivi, narejea nyumbani na kuondoa viatu ninaoga maji ya joto ili kupoteza uchovu. Alafu ninakaa kitanini nakunywa chai moto bila haraka sijali kitu ila kupumua taratibu. Ndani ya dakika kumi nafikiri kama nimetulia hii hahitaji zaidi ya uvumilivu. Hewa na kukubali kupumzika kwa urahisi.

Moja, hujifunza kusema hapana, tambua uwezo wako wa kukabiliana na kazi. Kataa mizigo ya zaidi isio ya lazima, jilinde wakati wako na kibinafsi. Pili, kuunganisha pale inapoezekana, fanya kazi kwa mbali ikiwa inaruhusu, chukua mapumziko mafupi kwa ajili ya familia, tumia ujuzi wako wa kazi kusaidia jamii yako.

Ninapenda kazi ya kukusanyika na wenzangu kwenye mkutano mdogo, kufikia suluhisho moja, kuleta wazo langu, kulisikiliza la wengine, na kuunda jibu zuri kuliko lenyewe, linanipa furaha kubwa. Ni ushirikiano unaodhibitisha kuwa pamoja tunaweza zaidi.

Wakati msongo wa kazini, ninachukua hatua tatu. Moja, ninasimama na kutembea kidogo, kuondoka kwenye skrini na kunyoosha mwili. Hili, ininafanya upumuaji wa kina, kupumua kwa utaratibu, elekeza uangalifu ndani. Tatu, ninaandika yote kwenye karatasi. Zima mawazo natengeneza orodha kupangilia kipaumbele. Baada ya hayo ninaanza kufanya kitu moja tu si vingi. Wakati mwingine ninaimba au kunywa chai bila haraka. Ninakumbuka kwamba kupumzika si uvivu ni sehemu ya kazi.

Ninajilinda na vitisho vya mitandao kwa kutumia mbinu tatu muhimu, kwanza ninatumia program ya kinga nzuri. Pili, ninafanyiza vitumishi vyangu vya mtandao kwa njia salama, kwa kutumia nyuila ngumu na tofauti kwa kila akaunti. Na ikiwezekana natumia uthibitishaji wa hatua mbili. Tatu, ninafanya tahadhari juu ya viungu na vielezo. Kwa viungo visivyo na uhakika na hata aja maelezo yangu ya kibinafsi kwenye tovuti ambazo sizizui. Muhimu pia nasahishisha mifumo ya uendeshaji na programu zaangu. Kila wakati ili kujikinga na mapengo ya usalama na hutumia wifi, salama kila iwezekanavyo.

Chumba ninachokipenda zaidi nyumbani, ni jikoni yangu. Kwa sababu, jikoni si mahali pa kupikia tuu ni kituo cha uzima na upendo nyumbani kwangu. Napenda harufu ya viungo safi, sauti ya mchuzi unapochemka, na jinsi giza la jioni inapoingia na taa ndogo inapong'aa juu ya jiko. Shuguli ninazozifanya pale, moja kupika chakula cha kwa mikono yote, hasa viazi tamu na supu za majira ya baridi. Kusoma kitabu nikikaa kwenye kiti kidogo karibu nadirisha kuandika orotha ya ununuzi na kupanga vya kula vya wiki. Najisika usalama, utulivu na uumbaji ndani ya jiko ni hiyo. Ni mahali ambapo siwezi kufikiria tu kuhusu chakula, bali pia kuhusu maisha, familia na ushirikiano. Kila sahani ninayotayarisha, ina hadithi yake. Kila meza ya jikoni, imesikia nyuso nyingi za tabasamu na mazungumzo mengi ya siri. Jikoni yangu inanikumbusha kwamba, maisha mazuri yanaanza kwenye vyakula raisi. Mikono inayofanya kazi na moyo wenye kujali.

Mazingira mazuri ya kazi yanajengwa juu ya misingi ya heshima ushirikiano na utekelezaji wenye maana. Kwanza mawasiliano yalio wazi na kuaminiana ndio uti wa mgongo. Wafanyakazi wanaposhirikiana kwa ukweli na ujasiri. Migogoro inapungua na ushirikiano kuota. Pili usawa na uadhilifu katika nafasi. Malipo na matunzio huleta haki na utii. Mtu anapojua kwamba jitahidi jitihada zake zinadhaminiwa na kupewa tuzo kwa kazi anajitoa zaidi. Mwisho maadili na utubora vinaongoza maamuzi. Kampuni inayozingatia uadilifu uwajibikaji na uwajibikaji kwa jamii humjenga mfanyakazi mwenye fahari na lengo. Mazingira hayo yanayochochea ubunifu huongeza tija na hufanya kila mtu ajiskie kwamba kuwa sehemu muhimu ya lengo kuu.

Ningependa kupata mafunzo ya ubunifu, wa kisasa na teknolojia kama vile uchambuzi wa data na matumizi na sana za AI, katika uboreshaji ufanisi wa kazi uongozi wa kisasa na usimamizi wa mabadiliko ya kiteknolojia mawasiliano bora katika mazingira ya mtandao wa kimataifa usimamizi wa miradi kwa kutumia mbinu za ajili na zana za shirikiano na dijiti. Mafunzo haya yanatusaidia kuwa na ushawishi zaidi kutatua changamoto kwa ubunifu na kukabiliana na mabadiliko ya siku za usoni kazini.

Ninaweka malengo ya kila mwezi kazini kwa kufuata hatua zifuatazo. Kwanza ninaangalia malengo ya mwaka au robo ya kampuni na kuyahusisha kwa majukumu yangu ya moja kwa moja. Pili, ninaelewa kwa kina nini kinahitajika. Kwa nini kinahitajika na kivipi kitawezekana ndani ya mwezi tatu, ninaandika malengo kwa njia ya smart. Mahusishi, yanayoweza kupimika, yanayoweza kufikiwa, yanayohusiana na kazi na yana muda maalum. Mwisho, ninafikiria mwisho wa mwezi ili kujifunza na kuboresha mipango ya mwezi ujao.

Ningependa kujaribu kupanda baiskeli ya mlima. Ninaona kama mchezo unaochanganya nishati ya mwili, ushikamano wa akili na upendo wa asili. Ningefurahia kujaribu kutembea njia za milimani, kukabiliana na changamoto za ardhi ngumu, na kupata mazoezi makali wakati huo huo ni kivumbua mandhari ya ajabu ya asili. Pia mchezo huo unanipa uhuru wa kufikia kazi na mwelekeo kwa kujitegemea na ushirikiano wanapanda pamoja na marafiki. Kwa ujumla ni mchezo unaovutia kwa sababu ya mtindo wake wa kufurahisha, wa kuburudisha na wakujaribu mipaka ya uwezo wangu mwenyewe.

Napendelea t-shirt kuliko shati. Sababu, t-shirt ni rahisi zaidi na huru. Siwezi kuvaa na kusimama, kutembea, kupumzika, kufanya kazi za nyumbani kwa urahisi. Rangi na michoro ya t-shirt pia inanikumbusha mahusiano na matukio maalum. Kila moja ina hadithi yake. Hata hivyo, ninatamani shati kwa matukio rasmi, mahafali, kazini, au wakati nataka kuonyesha heshima na ustadi. Shati lina upole na uzito unaofaa mahali ambapo imani na muonekano ni muhimu. Kwa hiyo, tishati kwa maisha ya kila siku, shati kwa siku maalum. Kila moja na wakati wake na mahali pake.

Ndio, nasoma gazeti. Hasa gazeti la mtandaoni kwa sababu ni la haraka na lenye kupatikana kirahisi. Napenda kusoma habari za kila siku uchambuzi wa kimataifa na makala ya kitaaluma yanayo husu nyanja zangu za maslahi. Gazeti linanikumbusha pia uzuri wa lugha ilio chapishwa na uwazi wa uwandishi wa habari. Kwa ujumla gazeti, iwe la mtandao au karatazi, linanipa mtazamo mpana wa dunia na kukuzo kwa fikra.

Ndiyo, nimeshiriki mashindano ya kusoma na kuandika wakati wa shule ya upili. Nilishiriki kama mwanafunzi makinishi wa shule yangu. Tulikuwa tunapaswa kusoma vitabu vilivyochaguliwa kujibu maswali, ya ufahamu na kuandika insha ya mada fulani kwa wakati uliowekwa. Tulifanya mazoezi ya timu kabla ya mashindano. Tukisaidiana kupima ufasaha na ubunifu. Siku ya mashindano, nilijisikia msukumo na wasiwasi. Lakini pia fahari ya kuwakilisha shule yangu hata kama sikutoka nafasi ya kwanza. Uzoefu huo ulinifundisha ushirikiano kujituma na kustahimili shinikizo.

Ninapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ni msukumo wangu wa kufahamu ulimwengu. Siasa inahusu haki na ustawi wa watu wote. Kupitia mijadala naona namna ya kuchangia katika kujenga jamii bora. Kama kuhusu elimu, afya, ustawi wa jamii na usawa. Ni fursa ya kuwa na mwananchi mwenye kujua na kushiriki. Mjadala wa kisiasa pia hunifundisha kusikiliza maoni tofauti, kujenga hoja na kushiriki katika maswala yanayotusumbua. Ni njia moja ya kujihusisha na jamii yangu na dunia.

Wakati wa baridi kali, ninachukua hatua kujilinda na kupata faraja. Ndani ya nyumba navaa nguo nene na soksi nne nene na hutumia blanketi zito. Natafuta jiko au hita salama kwa joto la ziada. Ninakula vyakula vinavyotoa joto kama supu, chai moto na viazi vitamu. Nanywa chai ya joto mara kwa mara. Ninajikinga nje kwa koti la mvua, shuka na glavu nikiwa lazima kutoka. Mara nyingi nikawa ndani na kufanya shughuli za ndani kama kusoma kuandika na kuangalia filamu. Kwa ujumla ninazingatia usalama na faraja nikikumbuka kuhimili baridi kwa subira bila joto niporudi.

Kazini nina kutana na changamoto kadhaa, mizigo mizito na mipango ya wakati mgumu, inachanganya tija na ubora wa kazi. Mawasiliano ya sio wazi au tafauti ya maelekeo kati ya wafanyikazi husababisha mafadhaiko. Kukosa rasili mali au vifaa vyo kutosha, kuna lazimisha kutumia ujasiri na ubunifu. Usawa wa kazi na maisha ya kibinafsi mara nyingi. Unavurugika kutokana na masaa marefu ya kazi. Hata hivyo changamoto hizi zinanifunza uvumilivu ubunifu na usuluhishi wa matatizo.

Ninaanza mradi mpya wa kazi kwa kufwata hatua hizi. Kwanza ninaelewa wazi lengo la mradi na matokeo yanayotarajiwa. Pili, ninaandaa orodha ya majukumu na kugawa kazi muhimu za kwanza. Tatu, ninajadili na timu na wadau ili kuhakisha upatanishi wa kushirikishana mapema. Nae ninaweka ratiba ya wakati yenye vipindi vya ukaguzi navithamini. Tano ninatumia zana za usimamizi wa miradi kufuatilia maendeleo. Mwisho ninaanza kutekeleza kwa kuzingatia hatua ndogo za kwanza zinaziweza kukamilika haraka halafu kuongeza kazi polepole.

Somo ninalo lipenda zaidi shuleni lilikuwa historia. Nilipenda kusikiliza hadithi za kale za watu, vita na utawala. Kujifunza jinsi, jamii zilivyo kua, kufa na kubadilika. Kulinifundisha mengi kuhusu sasa na wakati ujao. Pia nilipenda kutazama ramani na kufatilia safari na wavamizi na wapelelezi. Kuhusu viongozi mashuhuri kama mfalme Mukwawa, Manzenza Musa na Nelson Mandela. Kunivutia hasa, historia ilinipa mtazamo mpana wa dunia. Ilikuwa kama kubufua, kitabu cha siri kilicho na majibu ya mengi, tuyaonayo leo.

Mapumziko kazini nafanya yafuatayo. Ninakaa mbali na kompyuta yangu na simu. Kwa kipindi hicho, ninajitenga kabisa na kazi. Mara nyingi ninatembea nje ya ofisi kunywa maji na kuangalia mandhari ya nje ili kupumua hewa safi. Wakati mwingine, ninasoma kitu kifupi kisichohusiana na kazi na kuzungumza na wenzangu kuhusu mambo ya kawaida. Ninapenda kufanya kunyoosha kidogo misuli na kufanya upumuaji wa kina ili kupunguza mkazo. Muhimu, ninajaribu kutofikiri kabisa kuhusu kazi. Ni muda kufariji moyo, kusikiliza muziki upole na kucheza na marafiki.

Ninatumia tote bagi ya kitani au mkoba wa kulumu, ununuzini badala ya mifuko ya plastiki. Ninakuja chupa ya maji ya chuma au kioo nikitembea na kukataa kutumia maji ya chupa ya plastiki mara kwa mara. Ninachagua bidhaa sizizo pakiwa kwa plastiki nyingi na kuepuka vifunganishio vya zaidi. Ninatumia vyombo vya kudumu, vyakulia na kupikia nyumbani badala ya vyombo vya plastiki. Ninazunguka na vijiko na uma chachuma kwenye mfuku wangu ili kuepuka plastiki ya kutumia mara nyingi.

Nimepata mafanikio kadhaa kazini. Nimeweza kukamilisha miradi mikuu kwa wakati nadhani ya bajeti na matokeo yaliopendeza wateja. Nimekuza ujuzi wangu wa kujifunza programu pia na kuchukua majukumu mapya na sasa ninaongoza sehemu ya timu na mwisho nimefanya maboresho katika mifumo ya kazi ambayo nimepunguza makosa na kuongeza ufanisi.

Hekima nimejifunza maishani ni mambo makubwa huhitaji subira. Kimbiza yote husababisha makosa. Usiogope kukosa au kufeli kwa sababu, kila kosa ni somo, linalokupa ujuzi wa kukwepa hatua hili tena. Dhamani ya kusema sijui au kuomba msaada, si udhaifu, bali ujasiri wa kukubali ukweli.

Ninapenda mtaa wangu kwa sababu ni tulivu na wenye amani. Hakuna kelele ya magari mengi na watu wanajulikana. Pia ninapenda mazingira ya kijani. Miti minene kando ya barabara na bustani ndogo karibu. Ukaribu wa duka, shule na kliniki unafanya maisha kuwa rahisi. Watu hapa wanajishughulisha na maisha yao bila kuingiliwa. Lakini pia wanasaidiana wakati wa shida. Usiku anga linaonekana wazi kwa sababu nyacha nyingi na upepo unapita mchulamba.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa heshima, uwazi na usikivu. Ninatumia mawasiliano ya moja kwa moja kwa maswala nyeti au muhimu na barua pepe au mfumo rasmi kwa taratibu na kumbukumbu. Ninajitahidi kusikiliza kwanza kabla ya kujibu na kutoa nafasi kwa maoni ya wote.

Ninapoanza kazi kwanza ninafanya kupima hali ya maana. Ninaangalia orodha yangu ya kazi iliyopangwa tayari. Kisha, ninazichagua kazi tatu muhimu za siku zinazohitaji kukamilisha. Ninafungua barua pepe na mifumo ya kazi. Nikisoma ujumbe muhimu na kukabiliana na ya dharura kwanza. Halafu, ninaandaa meza yangu ya kazi. Nikikusanya nyaraka na vifaa vyote vitakavyohitajika.

Kila siku, nitatumia mchanganyiko wa usafiri kulingana na mahitaji. Kwa kawaida, nitapanda basi au daladala kwa sababu ni ya bei nafuu au ina njia maalum. Wakati mwingine, nitatumia baiskeli kwa ajili ya mazoezi na kuepuka msongamano. Ikiwa ni mali na kuna dharura, nitaweza kutumia teksi ama huduma ya wapanda farasi.

Kwanza, ninajitolea kushiriki shughuli za kijamii kama michezo, makundi ya kusoma au kazi ya kujitolea ambapo, kuna watu wenye maslahi sawa. Alafu, ninawauliza maswala kuwa na ujasiwa kuzungumza juu yangu kiasi, ninajaribu kujivunia hisia zao na kuwapa nafasi ya kujieleza. Muhimu ninawapa nafasi ya heshima wala sisitizi urafiki na jua kuwa ujenzi wa urafiki wa kweli unahitaji subira.

Wakati umeme unapokatika ninafanya yafuatayo. Kwanza, ninawasha taa ya mkononi, au taa ya betri, nilizotayarisha. Pili, ninahakikisha simu yangu iko na betri ya kutosha na kuizuia matumizi mabaya. Tatu, ninafunga dirisha na mlango kwa usalama kwa sababu giza la ghafla, linaweza kuleta mchanganyiko. Muhimu najizuia kutembea sehemu za hatari na kusubiri utulivu hadi umeme urudi.

Ninaoga mara mbili kwa siku. Asubuhi kabla ya kuanza shughuli zangu. Ninaoga maji baridi. Jioni kabla ya kulala. Ninaoga majimoto ili kupoteza uchovu na siku na kutulia. Wakati wa joto kali au baada ya mazoezi. Naweza kuoga mara tatu kwa ajili ya usafi na kufariji mwili.

Kule ninachokula mara nyingi mchana ni wali na mchuzi wa mboga mchanganyiko. Mara nyingi napenda wali wa kawaida au wali wa mchele mweupe na mchuzi wa dengu, nyanya na mboga za majani. Kama mchicha, koda ama tembele. Wakati mwingine ninaongeza samaki wa kukaanga na kuku wakupika kwa ladha zaidi.

Kipaumbele kazini kwa mawasiliano ni uwazi, usahihi na usikivu. Uwazi ni kwenye kueleza mambo kwa njia wazi, isio na utata na kushiriki taarifa muhimu kwa wakati. Usahihi ni kwa kuhakikisha taarifa ni sahihi yenye maelezo kamili na isio potosha. Usikivu ni kusikiliza kwa makini kabla ya kujibu. Kuelewa mahitaji ya mwenzio na kutoa nafasi kwa maswali.

Ndio, ninapenda kucheza mchezo wa video hasa kwenye simu na kompyuta. Ninapenda mchezo wa simulizi na kutafuta kwa sababu unachochea akili na kukupa hisia ya kusafiri kwenye ulimwengu mwingine. Pia mchezo wa kutumia mikakati na michezo ya kushirikiana na wenzako mitandaoni.

Ndiyo, ninapenda michezo ya ubao, kama chesi, scrabble na uno. Ninapenda kujenga mikakati, kufikiri mbele na kushindana kwa heshima na marafiki na familia. Pia michezo ya ubao, utunganisha, tunacheka, tunajadiliana na tunaunda kumbukumbu pamoja. Ni vizuri wakati wa jioni, likizoni na siku ya mvua.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni mafunzo ya uongozi na usimamizi wa timu. Yaani, yalinifundisha jinsi ya kuongoza, kumotisha na kusaidia wenzangu kufanikiwa. Na pia mafunzo ya usimamizi na miradi. Ambayo yalinisaidia kupanga, kufuatilia na kukamilisha miradi kwa ufanisi.

Ninasherehekea sikukuu namna hizi. Mwanzo ninakutana na familia ya karibu na marafiki wachache tukifanya kikao cha ushirikiano kumbukumbu maana ni siku ya kwanza. Pili, tunapika chakula maalum cha siku hiyo pamoja kama pilau, nyama yakuchoma au keki na mwisho tunaomba pamoja na kutoa shukrani tukikumbuka dhamani ya siku hiyo katika maisha yetu.

Ndio ninapenda kucheza ngoma, ninapenda ngoma za kitamaduni, zenye midundo na nyimbo za asili zinazo tokana na mila zetu, kama msanii, dansi ya kwaya, au ngoma za sherehe za jadi. Pia ninapenda ngoma za kisasa kwenye matukio.

Nataka kufikia ngazi ya uongozi wa juu katika nyanja yangu ya kazi. Lengo langu ni kuwa meneja mkuu au mkurugenzi. Anayechangia katika maamuzi makubwa kuboresha mifumo na kuwa mwenye shadi kwa wafanyakazi wapya. Kwa jumla nataka kukua, kufundisha na kuwacha alama.

Ndiyo, ninapenda kujaribu teknolojia mpya. Ninapenda kugundua vipengele vipya, kujifunza jinsi vifaa vinavyofanya kazi, na kuona jinsi ninavyoweza kurahisisha maisha au kazi yangu. Mara nyingi nimejaribu programu mpya za simu, vifaa vya smartphone au zana ya kufanya kazi kama vile kalele digital.

Ninajenga mahusiano na wafanya kazi wengine kwa kutumia mbinu hizi. Kwanza, na wasalimu na kuonyesha heshima kila siku. Pili, nawasikiliza kwa makini wanapo zungumza na kuuliza maswali ya kuwajali. Tatu, nina washirikisha katika maamuzi yanayo wahusu na kuwapa sifa waziwazi pale wanapo stahili. Na mwisho na wakaribisha kwenye mazungumzo ya kirafiki wakati wa mapumziko kujua historia zao kidogo.

Ndio napenda kulima bustani. Ninapenda kuchimba ardhi, kupanga panda mbegu, na kusubiri kuota kwa matumaini. Kuona mmea ukikua kutoka jani ndogo, hadi kutoa hata maua au matunda. Hunipa furaha isiyoelezeka. Pia napenda kujua asili ya chakula ninachokila na kutumia mboga safi kutoka bustani yangu mwenyewe.

Ndiyo, nimewai kuenda kwenye tamasha la mziki la kisasa jijini. Tamasha lilikua likiendesha muziki wa bongo na genge likiwa na wanamuziki maarufu wa wakati huo. Watu wengi walikuwepo likiwa na rangi nyepesi, sauti kubwa na watu wakiruka na kuimba pamoja.

Ninajifurahisha wakati wa furaha kwa namna hizi. Ninapiga simu au kuwatembelea watu ninaowapenda ili kushiriki furaha nao. Pia ninarekodi kumbukumbu. Kwa mfano naandika kwenye daftari, napiga picha au hata kuimba wimbo. Na mwisho ninafanya kitu nikipendacho ambacho ni kula chakula kizuri.

Ninapenda sanaa ya kuchora na uchoraji. Napenda kuona rangi zinazo changanyika, mistari inayojenga picha na usajiri wa kujaza karatasi tupu kwa mawazo. Ninapenda sana ya uchoraji hasa ya kuni na udongo unaoonyesha umbo la mtu au wanyama.

Nafanya kazi ya ushirikia na wengine kwa kuweka malengo wazi ambaye kila mtu anaelewa na kukubaliana nayo. Pia ninasikiliza kwa makini mawazo na ushauri wa wenzangu na kuheshimu tofauti za maoni. Na pia nagawanya kazi kulingana na uwezo na uzoefu wa kila mshiriki.

Mwalimu ninayemkumbuka vizuri kutoka shuleni ni Mbwana Kilonzi. Mwalimu wa historia. Alikuwa mwenye hadithi mingi. Badala ya kutusomea tu vitabu, alituambia matukio kama ni masimulizi. Alitumia sauti, vitendo na macho kuyaonyesha. Pia, alikuwa mkali kwenye nidhamu lakini mwenye huruma.

Ndiyo, napiga kura. Ni haki na wajibu wangu kama raia. Ninapenda kuchagua viongozi kwa kuzingatia utendaji wao, mipango na uadilifu. Si kwa jina au rangi tu. Mimi huwa natafuta taarifa kuhusu mgombea na chama chake. Nikijadiliana na wengine kwa heshima na kutafakari kwa kina kabla ya kuchagua.

Chakula cha kigeni nimewai jaribu ni pizza ya kiitaliano. Nilikula pizza ya kuku na pilipili hoho katika restaurant ya kigeni jijini. Ilikua imejaa jibini na sauce ya nyanya na viungo vilivyo changanyika vizuri. Chakula cha kigeni kinani vumbua utamaduni mwingine na kunifungulia milango ya latha mpya.

Napenda wanyama wakifalme na waasili hasa kwanza simba kwa ushuja na ufalme wake katika pori, pia ndovu kwa hekima, nguvu na ukarimu katika tabia zake na pia napenda swara kwa upole na uzuri wake na kiboko kwa utulivu wake majini.

Ndiyo nimewai kufuga kuku na mbuzi kijijini kwa shughuli ya familia. Kuku tulikua tunawalisha na mahindi na maganda ya vyakula na tunachukua mayai kila seku kwa matumizi ya nyumbani. Mbuzi tuliko tunawachunga porini karibu na nyumba na tunawalisha majani na mashuhudu. Tulikua tunamwaga maziwa na kufanya saruji ya kienyeji.

Nafanya mazoezi ya mwili mara tatu hadi nne kwa wiki. Siku mbili hadi ya tatu ninafanya mazoezi ya nguvu kama kunyoosha, kuinua misa. Siku ya kwanza na ya pili ninafanya mazoezi ya upole kama kutembea, yoga na kuogelea. Siku ya pili hupumzika kabisa ili mwili upate nafasi ya kujirikebisha. Mazoezi yangu huchukua dakika thelathini ama arubaini.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kutumia mbinu hizi. Kwanza, natumia nywila ngumu tofauti kwa kila akaunti, ninabadilisha mara kwa mara. Pili, ninatumia uthibitishaji wa hatua mbili. Pia, ya tatu nashirikisha habari za kibinafsi kwenye mtandao wa kijamii wazi.

Kumbu kumbu ya kutisha niliyo nayo ni kukosa njia usiku msituni. Nilikuwa na miaka kumi na tulikuwa tumerudi shambani na baba yagu. Gafla mbwa alikimbia kwenye msitu nami nilimfwata kwa haraka. Nikapotea kwenye njia ndogo. Baada ya dakika nyingi za wasiwasi, baba akanipata akiwa na taa ya mkononi. Aliniambia usiogope giza, ogopa kukosa mwanga wa akili.